Kwa mtanzamo wangu, naiamini sana kampuni ya teknolojia kama Microsoft. Nimeiona ikitoa bidha thabiti na salama zinazosaidia watu binafsi na mashirika kufanya kazi kwa ufanisi. Na pia, inaendelea kuboresha teknolojia zake kulingana na mahitaji ya wakati.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS. Kwa sababu ni rahisi. Inaonyesha mwelekeo kwa wakati ya halisi. Na hunisaidia kuepuka kupotea. Hata hivyo, ramani ya kawaida bado ni muhimu. Pale mtandao unapokosekana.

Ili kujitunza najitahidi kupumzika vya kutosha, kula vizuri na kufanya mazoezi madogo. Pia, huchukua muda wa kua peke yangu, kusikiliza muziki au kusoma na kuepuka msongo usio wa lazima. Ili kulinda afya ya akili na mwili.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani sana. Hasa, nyaraka muhimu na kumbu kumbu za maana. Nina viifadhi kwa uangalifu na kwa sababu vina thamani ya kiuhisia na pia ni muhimu kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, mara kwa mara, mimi utoa sadaka au michango, kwa sababu ninapenda kusaidia wengine na kuchangia jamii. Sio kila mara, lakini ninajitahidi kutoa kadri niwezavyo. Hasa pale kuna maitaji au miradi inawasaidia watu, walioko kwenye shida.

Napenda kuwa mahali tulivu na salama, penye mazingira ya amani na watu wachache. Sehemu kama hizo, hunisaidia kufikiri vizuri, kupumzika na kujisikia huru bila presha nyingi na kupata mapumziko ya kina.

Kwa kawaida, nalala masaa saba au nane kwa usiku. Hii inanisaidia kuamka nikiwa na nguvu na akili safi, tayari kwa shughuli za siku inayofuata. Mara nyingine, nikihisi kuchoka sana, huenda nikalala kidogo zaidi ili kurudisha nguvu.

Ndiyo, ninavaa miwani wakati inapoitajika, hasa kwa kusoma, kutumia kompyuta, au pale jua likiwa kali zaidi. Hii unisaidia kulinda macho yangu na kuboresha muonekano wa kuona kwa usahihi.

Napendelea mwanga wa kati kwani hauchoki macho na unifanya nijiskie mtu livu. Mwanga mkali mara nyingi unaweza kunisumbua au kunifanya niishikeke wakati mwanga wakati utoa mazingira mazuri ya kufanya kazi au kupumzika bila usumbufu.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanapenda kucheza, na wanaweza kuwa rafiki wa karibu sana. Pia, kufuga mbwa hunisaidia kuwa na ratiba, kufanya mazoezi ya kutembea, na kunipa furaha ya kila siku kupitia ulinzi na upendo wao.

Harufu ninayoipenda zaidi sana ni harufu ya mvua mpya ikinyesha ardhini. Hii hunipa hisia ya utulivu, usafi na mwanzo mpya. Na pia hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili na kuifurahia tukio la mvua kunyesha. Kwa hivyo.

Ninawatia wenzangu moyo kwa kuwasikiliza kwa makini, maneno chanya, na kutambua juhudi zao hata kwa mambo madogo. Pia, hujitahidi kushirikiana nao na kuwasaidia pale inapohitajika ili wajisikie kuthaminiwa na kuwa na nguvu ya kuendelea kufanya vizuri.

Napendelea chakula chenye latha ya katikati, ya chumvi na tamu. Kinachokamilisha latha bila kuwa chungu au kuchanganya mno. Latha hii unifanya nijiskie furaha wakati wakula na pia inafanya chakula kiwe rahisi kula pa moja na vyakula vingine.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya hii hunisaidia kugundua ladha tofauti na tamaduni mbali mbali hata hivyo napenda kuanza kwa kiasi kidogo hili nijue kama ladha inanifaa kabla ya kuizoea kabisa.

Kwa mtanzamo wangu, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan. Alikuwa na uwezo mkubwa kufunga pointi, uongozi thabiti, na hari ya ushindani ya kipeke. Mafanikyo yake asa kushinda mataji mengi ya NBA yalimfanya awe kipimo cha ubora kwa wacheza wote waliokuja badaa yake.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blu. Ninaiona mara nyingi angani baharini na pia kwenye mavazi na mapambo ya ndani. Hunipa hisia ya utulivu amani na kujiamini. Ndiyo maana na vutiwa nayo katika mazingira mbali mbali ya maisha ya kila siku.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu hunisaidia kufanya mazoezi kupunguza msongo wa mawazo. Na kufurahia mazingira yanayo nizunguka huku nikitulia na kujipanga kifikra. Pia hunipunguzia pesa ya nauli. Iwapo mahali natembea ni karibu au naweza tembea kwa miguu.

Kwa upande wangu, ninaipenda Chelsea. Kwa sababu ni timu yenye nidhamu, ushindani mkubwa na historia nzuri ya mafanikio. Inajulikana kwa kupambana hadi mwisho kulea vipaji na kufanya vizuri katika mashindano makubwa ya ndani na kimataifa. Jambo linalonipa fahari kuwa shabiki wake.